Kazi ni nayofanya ya maana ile kupunguza matumizi ya plastiki ni kuelimishana juu mi ni mwalimu. Kwa mfano, natumianga chupa ya maji ya kudumu isio ya plastiki darasani ili wanafunzi waone umuhimu wakuacha chupa za kutupa. Na nawaelimisha kuhusu madhara ya plastiki kwenye mazingira.

Mkulima bora ninayemjua anaitwa Brian. Brian anafanya kazi ya ukulima. Analisha mifugo kama vile sungura, kuku na ng'ombe. Pia huwa anafuga samaki. Kitu chenye kinamfanya yeye kukua mfanyabiashara bora ni jinsi anajua maneno ya misimu, anajua kupalilia arthi na pia anajua kuongea na wateja wake vizuri.

Nchi ningependa kutembelea sana ni Amerika. Sababu yangu ya kutaka kutembelea Amerika ni sababu hawana ukosefu wa kazi kama huku Kenya. Huku Kenya tunakuanga na shida la kukosa kazi, haikuwangi rahisi kupata kazi na pia malipo ni duni. Ilhali kuwa wa marekani, kazi ni mingi na pia malipo yako sawa.

Kama mwalimu, hadithi yangu ya mji wangu wakuzaliwa ni kama somo la historia lenye mafunzo mengi ya maisha. Nilizaliwa katika kijiji kimoja kidogo ambacho kilikuwa kimizungukwa na mashamba ya kijani na miti mirefu ya matunda. Hapo zamani, mji wetu ulikuwa kituo kikuu cha biashara ya mazao. Na kumbuka nikiwa mdogo, sauti ya kwanza asubui kusikia haikuwa kengele ya shule. Ilikuwa jembe ikigonga ardhi na wakulima wakisalimiana kwa furaha.

Kama mwlimu anayeshinda darasani kutwa mzima, mimi binafsi ninapenda upepo wa asili kuliko AC. Hii ni kwa sababu, AC mara nyingi hukausha hewa, jambo ambalo linaweza kuadhiri koo na sauti yangu, ambayo ndio zana yangu kuu ya kazi. Upepo wa asili unaniwacha nikiwa na hewa safi na sauti nyororo ya kufundisha.

Kama mwalimu, somo la sayansi ninalolipenda ni biolojia. Biolojia inatupa nafasi ya kuelewa muujiza wa uhai kuanzia chembe ndogo kabisa hadi mifumo tata ya miili yetu. Kama mwalimu, nafurahia sana kuelezea jinsi miili yetu inavyofanya kazi. Ni somo linalomkusa mwanafunzi moja kwa moja.

Utaratibu wangu wa subuhi unalenga kuanda akili, mwili na roho kabla ya kukutana na mamia ya wanafunzi wanaonitazama kama kimbilio la marifa. Jambo la kwanza ni kutoa shukurani kwa zawadi ya siku mpya na naomba hekima na subira maana najua kazi ya uwalimu inahitaji uvumilivu mwingi.

Najenga mahusiano mazuri na kila mfanyakazi kuanzia muhasibu hadi mfanyakazi wa usafi na walinzi. Kila mmoja wao anachangia katika mafanikio ya wanafunzi. Salamu za dhati na kutambua mchango wao kunajenga mazingira ya kazi yenye furaha. Pia wakati wa chai au chakula cha mchana napenda kujumuika na wenzangu kuzungumza mambo yaliyo nje ya mtaala. Hii inatusaidia kufahamiana kama binadamu na si kama mashine za kufundisha tu.

Unapenda ken walibora kama mwandishi wa vitabu. Walibora alikuwa na uwezo wa pekee wa kuandika kwa kiswahili sanifu ambacho ni rahisi kueleweka na mwanafunzi wa shule ya msingi lakini chenye uzito wa kifasihi unamfutia profesor wachuo kikuu. Katika vitabu kama siku njema na anazungumzia maisha ya kawaida ya muafrika changamoto za malezi, umaskini na ushindi wa juhudi dhidi ya dhiki. Tunajiona sisi wenyewe na wanafunzi wetu kupitia wahusika kama msanifu kombo.

Kama mwalimu, kazi yangu sana sana naipanga kwa maandalizi ya masomo. Huwa naanda muhtasari wa masomo ya wiki mzima mwishoni mwa wiki inayotangulia. Hii inanipa utulivu wa akili nikijua kuwa zana zote za kufundisha ziko tayari kabla kengele ya asubuhui haijalia. Natumia kanuni ya kufanya mambo magumu kwanza kwa mfano, kusahisha mitihani ya insha ambayo huchukua muda mrefu. Fanyika asubuhi nikiwa na akili mbichi na kuwacha majukumu madogo ya kiofisi kwa saa za jioni.

Wakati wa likizo, napenda kujishugulisha na mambo ya nje darasa kama vile kilimo cha bustani au ufundi mdogo mdogo. Shuguli hizi zinanisaidia kupuumzisha akili na kunipa ujuzi wa vitendo ambao naweza kuwafundisha wanafunzi wangu katika klabu za study za kazi. Ikiwa ninauwezo, mimi hutembelea maeneo ya kihistoria, mbuga za wanyama au miji mingine.

Kama mwalimu, jibu langu ni ndiyo na tena kwa furaha kubwa. Ingawa teknoloji inatusaidia sana katika utafiti na mawasiliano. Kuishi siku moja bila hiyo ni kama kurudi katika shule ya asili ambayo inafaida nyingi kwa mwanadamu. Baada kutuma jumbe za WhatsApp, nitawatembelea walimu wenzangu au ndugu zangu na kuzungumza na uso kwa uso. Hii inajenga mausiano ya dhati zaidi ambayo simu haiezi kuiga. Kuna utulivu wa kipekea unapotulia na kitabu cha karatasi bila usumbufu wa teknolojia pia.

Kama mwalimu, nimepitia semina na mafunzo mengi, lakini kuna aina moja ya mafunzo ambayo kwa hakika yamenibadilisha. Hayo mafunzo ni mafunzo ya saikolojia ya mtoto na ujana. Hayo ndiyo yaliyokuwa fungua macho kwangu. Kabla ya mafunzo haya, nilikuwa nadhani mwanafunzi hasiyefanya vizuri ni mvivu tu. Mafunzo haya yalinifunza kutambua kuwa tabia za wanafunzi maranyingi ni matokeo ya mazingira yao ya nyumbani au mabadiliko ya kibayolojia Sasa badala kukimbilia kuadhibu natafuta chanzo cha tatizo hii imenisaidia kujenga ukaribu na uaminifu mkubwa na wanafunzi wangu.

Mfereji wa tv naofuata ni NTV. NTV wanajulikana kwa kuwa na mijadala ya kina. Kama mwalimu napenda jinsi wanavyo chambua maswala ya elimu, uchumi na siasa. Hii inanisaidia kuwa na hoja zenye mashiko ninapozungumza na walimu wenzangu au ninapowapa wanafunzi changamoto za kifikra.

Kama mwalimu, wasiwasi mara nyingi huja wakati wa mabadiliko makubwa, labda mtaala mpya unapoanza, ukaguzi wa ghafla unapotokea au ninapokuwa na mwanafunzi mwenye changamoto kubwa ambayo sijui namna ya kuitatua. Nikiwa ofisini au hata nikiwa nimesimama mbele ya darasa na vuta pumzi kwa sekunde nne na ishikilia kwa sekunde nne naitoa kwa sekunde nne na kukaa bila kuvuta kwa sekunde nne. Hini mbinu ya kisayansi inayotuma ujumbe kwenye ubongo kuwa niko salama.

Napenda kuvaa suruali za vitamba, zenye rangi tulivu kama vile nyeusi au bulu, hizi zinanipa muonekano wa mamlaka na heshima pindi ninaposimama mbele ya watu. Napenda mashati yaliopasiwa vizuri, mara nyingi ya rangi angavu ama kama nyeupe, bulu hafifu au pinki ya mbali. Tai inaongeza ile nakishi ya mwisho ya walimu Inatuma ujumbe kwa mwanafunzi kuwa somo langu ni muhimu na nimelichukulia kwa uzito.